Mimi binafsi hufanya kazi vizuri zaidi nyakati za asubuhi na mapema kabla ya mji kuanza kuchangamka na kukua na kelele. Kipindi hiki akili yangu inakuwa imepumzika vizuri na ina uwezo mkubwa wa kuzingatia mambo magumu kwa umakini zaidi. Nikianza kazi mapema naweza kumaliza majukumu yangu muhimu kabla ya mchana. Jambo ambalo hunipa motisha ya kuendelea na siku yangu kwa utulivu. Ingawa watu wengi hupenda kufanya kazi usiku, mimi huona kuwa asubuhi ndiyo wakati wenye tija na ufanisi mkubwa zaidi kwangu. Kwani, nakuwa na nguvu mpya na mwelekeo chanya kuelekea malengo yangu ya siku.

Mimi hupenda kusheherekea mwaka mpya kwa kujumuika na familia yangu na marafiki wa karibu kwa chakula cha jioni cha pamoja. Huwa tunatumia muda huo kutafakari mambo yote ya liotokea katika mwaka uliopita na kutoa shukrani kwa baraka tulizopata. Kilele cha sherehe yetu ni pale tunapoanza kuhesabu sekunde za mwisho kuelekea saa sita kamili ya usiku na kuwasha mishuma au kufurahia fataki zinazopigwa mitaani. Baada ya hapo, mimi huandika malengo yangu mpya na mambo nitakayofanikisha katika mwaka unaoanza. Kwa ujumla, sherehe za mwaka mpya kwangu ni wakati wa kua na matumaini mapya, kwanza upya kwa nguvu na kuimarisha uhusiano wangu na watu ni nao wapenda.

Utaratibu wangu wa asubuhi haujakamilika bila kikombe cha chai ya rangi yenye viungo kama tangawizi na madalasini. Mimi hupenda kuitayarisha mwenyewe nyumbani nikitumia maji ya moto na sukari kiasi. Kawaida mimi hukunywa chai hii nikiwa nimekaa sebuleni nikisoma habari za siku. Bila kinywaji hiki mara nyingi mimi huisi mchovu na kukosa nguvu ya kuanza majukumu yangu ya kila siku.

Mimi napenda sana kutembea kwa miguu, hasa nyakati za jioni, hewa inapokuwa imepoa. Kutembea kunanisaidia kufanya mazoezi, mepesi ya mwili, na pia kunipa nafasi ya kutafakari mambo mbalimbali nikiwa njiani mara nyingi, mimi hutembea kwa angalau dakika thelathini kila siku kuelekea sokoni au kuzunguka mtaa wangu ilikuimarisha afya ya moyo na kupata pumzi safi ya asili.